Mimi huwa napenda kusafiri na ramani kwa sababu inanionyesha mahali ninaenda ili nisipotee. Kutumia ramani inaeza kuonyesha mahali popote na inaeza kuonyesha mahali umefika. Ukitazama hiyo ramani.

Hali ya hewa huku kwetu leo kumekuwa na jua kali hapo mchana alafu sasa hapa jioni baada ya chamcha kumekuwa na baridi mkali ukafuatana na mvua. Kwa sasa hivi nimevaa koti nzito na fulana na pia soksi. Wakati huu wa baridi si nasikia vibaya kwa sababu sipendi kuhisi baridi. Na pia hali hii ya mvua inasaidia kwa sababu tunaweza kusanya maji ambayo kutatumika wakati wakiangazi.

Naam, napenda mvua kila kitu kwa dunia kina uzuri wake na ubaya wake. Ubaya wa kuwa na mvua unaweza kukusanya maji ambao utasaidia wakati wa kiangazi. Na pia unaeza kusaidia mimea ambao umepandwa kunawiri vizuri. Na pia kusaidia wanyama, kustahimili juakali na pia binadamu. Ya kwingi ambapo kutaharibu mazingira naam, lakini mimi napenda mvua kwa sababu ya maji na kusaidia mimea kunawiri vizuri kushinda kupata matatizo ya mimea kiangazi, naam.